Mafanikio ya binafsi ninayothamini kazini ni kujijenga kama mtu wa kuaminika na mwenye heshima. Najivunia nidhamu, utulivu, na uwezo wa kushirikiana na wengine kwa amani. Mimi mwenyewe kama maasai, mafanikio ya kweli ni kuona kazi yangu inaleta umoja, inaleta matumaini, na pia manufaa kwenye jamii.

Ningependa kujifunza lugha ya kiingereza vizuri zaidi kwa sababu ya weza kunisaidia kuwasiliana na watu wa jamii nyingine. Sana sana huku masai mara utapata wazungu wengi wanakuja kuona mbuga la wanyama la masai mara. Pia ya weza kunisaidia kuelewa dunia iliyo nje na mazingira yetu. Lakini bado nathamini sana lugha yangu ya kimasai na kiswahili kwa kuwa ndiyo inabeba utambulisho na mila na hekima ya jamii yangu.

Kwa kawaida, nimi nachaji kifaa changu maramoja kwa siku. Asa jioni baada ya shughli za mchana. Nina kitumia kwa kiasi, kwa hivyo betri hunitosha. Mimi mwenyewe kama mmasai nachukua teknolojia kama chombo cha msaada. Si kitu cha kunifanya nisahau majukumu yangu ya kimaisha au majukumu yangu ya kila siku.

Napenda kutembea kwenye maeneo ya asili hasa mahala penye nyasi wazi, kama kule masai mara, kama kule shambani, na karibu na malisho ya mifugo. Kutembea huko kuna nipa utulivu, unikumbusha maisha ya jamii yangu, na hunifanya nijisikie karibu na ardhi na mazingira ambalo, nijambo ambalo linafurahisha roho yangu.

Ndio, napenda kusikiza redio, hasa redio jambo kipindi ambacho chaitwa patanisho. Redio pia hunipa habari za jamii, hali ya hewa, na mambo yaanavyoendelea nchini. Kuna yale mazungumzo ambayo yanafanywa kwenye redio, mimi huyaona ni mazungumzo ya maana sana. Pia hupenda kusikiza vipindi vya elimu na mziki wa asili. Na kama maasai, redio ni sauti ya taarifa na muungano kwa dunia yote ya nje.

Ndiyo nimejaribu kujifunza kupiga gitaa. Hasa ni mejaribu kujifunza kucheza vyombo vya muziki. Hata kama mi si mtaalamu, ni jambo ambalo lanifurahisha na hunisaidia kuonyesha hisia za muziki. Na kama mmasai muziki ni sehemu ya maisha ambayo ni vigumu sana kutenganisha na mmasai hivyo. Gitaa ni chombo kingine cha kuenzi utamaduni na burudani.